Kinywaji baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya matunda, hasa ya passion au embe. Inaburudisha sana, inalada ya asili na hunifanya nijisikie mwepesi hasa wakati wa juakali. Pia napenda majibaridi kwa sababu ni rahisi lakini muhimu sana kwa mwili. Soda, hunywa marachache tu kila siku.

Ndiyo, niliwahi kujifunza gitaa, ingawa si kwa kiwango cha juu sana. Nilianza kwa udadisi tu, nikataka kuelewa namna ala hiyo inavyofanya kazi na kutoa sauti nzuri. Nilijifunza baadhi ya kont za msingi na kujaribu kucheza nyimbo rahisi. Haikuwa rahisi mwanzoni.

Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni ugali na mboga za kienyeji, hasa sukumawiki au managu, ikichanganywa na nyama au maziwa ya mala. Chakula hiki hunikumbusha nyumbani na kina ladha ya asili sana. Kinashibisha, kina nguvu na kina hisia ya ukaribu na utamaduni. Kwangu, chakula cha jadi si tumbo tuu ni kumbukumbu na faraja.

Maoni mtandaoni ninayopenda ni yale yenye heshima na hoja. Napenda kuona watu wa kitoa mawazo yao kwa njia ya kujenga hata kama hawakubaliani. Maoni yanotoa sababu mfano au zoefu halisi hunifanya nihisi mjandala unamaana. Sipendi sana maoni ya matusi au ya kuchochea chuki kwa sababu hayajengi chochote. Mtandaoni guna watu wa aina nyingi.

Tunda ninalependa zaidi ni parachichi. Sijui ni kwanini, lakini kila nikila parachichi napata furaha fulani. Ina ladha ya kipekee, lakini ni laini na lenye nguvu kidogo. Na unaweza kula hivyo pekee au kuchanganya kwenye sandwichi, saladi au hata smoothie.

Sherehe ya kupendezwa ni ile sherehe ambayo inafanyika kwa furaha na shauku kubwa. Ambapo kila mtu na kila kitu kimepangwa vilivyo. Napenda sherehe kama harusi. Kwenye harusi kila mtu hukuwa amefurahi, kunakuwa na muziki na pia hadith hukua kwa sherehe ya harusi.

Msimu wa mwaka ninaopenda zaidi ni januari. Kwa sababu zinapofika januari, kuna hisia mpya kabisa za mwanzo. Ni kama ukurasa safi wa kuanza tena. Watu wengi wanapanga malengo mapya, maisha yanapokea nguvu mpya, na hali ya hewa mara nyingi hutoa mwanga safi wa matumaini.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli, ni njia nzuri ya kujiburudisha na pia kufanya mazoezi bila kujisikia kama ni kazi nzito. Unapopanda baiskeli, unapata hewa safi, unafurahia mazingira na akili inatulia, pia inanisaidia kufikiria mambo kwa utulivu na kupunguza mawazo mengi.

Kila nikitazama mtaa wangu, napenda ushirikiano na jamii za jirani. Kuna hisia ya usalama na urafiki, watu wanapendana na kusaidiana. Napenda pia usafi na mazingira ya kijani. Kuna miti midogo, maua, barabara safi, na pia maisha huwa mazuri kwa mtaa wangu.

Mafanikio niliyopata kazini ni mengi, lakini kikubwa ni kufanikisha miradi bila kuchelewa na kwa ubora mzuri. Nilijitahidi kuhakikisha kila kazi niliyopewa inakamilika kwa wakati na kwa kiwango kinachokubalika. Pia nimeweza kujenga uhusiano mzuri na wenzangu na wakubwa.

Mimi hutumia njia ya usafiri wa kawaida unaopatikana kwa kila mtu kama daladala, matatu au mabasi ya uma. Sababu ni kwamba ni rahisi nafuu na zinapatikana karibu kila wakati. Kwa kutumia njia hizi, sihitaji kuwa na gari binafsi kila mara.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kina hisia ya utulivu na faraja. Kuta zake ziko kwenye rangi ya njano nyepesi ambayo inatoa mwanga laini na yenye kupendeza bila kufanya chumba kuonekana kikubwa au kidogo sana. Kitanda changu ni cha kawaida lakini kina starehe na blanketi na mapilo zake hufanya nijisikie vizuri kila nikilala. Kutoka dirishani, ninaweza kuona mtaa wangu na miti midogo karibu, jambo linaloongeza utulivu na hisia ya amani.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni sehemu ndogo lakini muhimu ya siku yangu. Mara nyingi na kunywa chai hasa asubui kwa sababu hunisaidia kuamuka na kuanza siku nikiwa mtulivu. Ninaiandaa kwa njia rahisi, maji moto, majani chai, kisha naongeza maziwa kidogo na sukari kwa kiasi. Wakati mwingine ni kiwa na muda naongeza tangawizi kidogo kwa ladha na joto la mwili. Napenda kunywa chai nyumbani.

Mimi hua nafanya mazoezi asubui sababu ni kwamba asubui uniweka macho kunipa nguvu na nishati kwa siku nzima na kunisaidia akili yangu kua makini zaidi. Pia baada ya mazoezi ya asubui nathani chakula cha mchana kinapata dhamani zaidi kwa sababu mwili unaitaji virutubisho na nishati tuliochukua za asubui.